Naam, msimu ambao naupenda zaidi ni msimu wa mvua ambapo wakati ambapo mvua inanyesha inasaidia mimea inamea, pia wanyama wanapata maji na pia tena unapata hakukauki. Mazingira yanakaa mazuri ni msimu ambao pia kila mtu ambao anauenzi sana. Sante.

Mimi hupenda kukaa na familia yangu wakati ambapo niko kwenye likizo pia kuweza kushauriana kama kuna jambo ambalo tunafaa tusaidiane kimaisha, kimsingi ama mtu akiwa na shida pia tunaweka mawazo pamoja tunaisaidiana ili angalau wote tukue na ile furaha ya maisha asante.